Ningependa kujaribu mchezo wa kuogelea. Kwani mchezo wa kuogelea ni mchezo ambao nimekua nikiuwona mara nyingi na huwa nimekuwa nikiufuraiya kutokana na umahiri wa waogeleaji ambao huzama na kuogelea kwa spidi ya kasi huku wakishindana wao kwa wao.

Huwa nina shughulikia kazi za dharura kwa kuahirisha kuacha kila kitu ninachokifanya. Huo nakuelekeza nguvu kubwa sana katika dharura iliyojitokeza. Kuhakikisha ninapambana na jambo lililojitokeza mpaka hatima yake ninapolimaliza. Ndiyo naendelea na majukumu mengine.

Shughuli yangu ya kupendeza zaidi ninapenda sana kuchora. Ninapenda kuchora na kupaka picha rangi, picha mbali mbali za wanyama. Na picha hizi huwa nikimaliza kuzipendezesha na zikawa nzuri. Huwa ninazipeleka sokoni kwa ajili ya kuziuza na kueza kujipatia kipato.

Nimewai kuenda kwenye maonyesho ya sanaa. Huwa ninapenda sana kwenda kwenye maonyesho ya sanaa. Kujionea sanaa ya vitu mbali mbali. Kama vile vinyago vya kuchonga ambavyo vinaonyesha wanyama pamoja na watu pamoja na mazingira tofauti tofauti. Pia ninapenda sana sanaa na kuziangalia.

Huwa ninajenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kuongea lugha nzuri na zenye staha ambazo zinaunganisha wafanyakazi wenzangu na zinaniunganisha pamoja na mimi. Huwa pia ninawasaidia majukumu mbalimbali ili kuboresha mahusiano yetu katika kazi.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mara nyingi huwa nimejitengenezea desturi ya kutenga muda waziada, ambao ninautumia muda huu waziada kumaliza kazi au kuendelea na majukumu ambayo nilikuwa sija ya kamilisha. Hivyo nina yakamilisha katika muda wangu waziada.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Nimewahi kufanya yoga ya viungo pamoja na mwili wote kwa ujumla. Hii imenifanya, nimekua mwenye afya nzuri na pia imenifanya kujisikia vizuri na kuwa na changamko katika mwili.

Ninapo jiandaa kwa mkutano huwa ninapenda kuorodhesha mada zitakazo zungumziwa katika mkutano na hivyo inanifanya kuchambua ni pwenti gani, ni madhaifu gani, ni madukuduku gani ambayo nitakwenda kuyaongezea na ambayo nitakwenda kuyashahuri katika mkutano.

Ndiyo, ninapenda kuogea maji ya moto hususani katika kipindi cha baridi kali. Katika kipindi cha baridi kali huwa mimi ninakuwa ni mpenzi sana. Kwani maji ya moto hunipa hamasa na uniongezea hari na kufanya mwili unachangamuka na kuwa imara wakati wote.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni kompyuta laptop huwa shughuli zangu nyingi zimekuwa zikitegemea kifaa hicho na pia huwa shughuli nyingine kama za burudani huwa kuangalia filamu kusikiliza muziki huwa mara nyingi huwa nategemea laptop aina kompyuta.

Ninapenda sana kucheza mchezo wa mpira wa miguu. Kwa ni mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo unaotoa burudani. Vile vile pamoja na kutoa burudani ni mchezo unaotengeneza mwili kuwa na afya nzuri na kuondoa baadhi ya magonjwa katika mwili.

Ninapendelea sana kunyoa na mara kwa mara huwa ninakuwa nikienda saluni na kunyoa nywele zangu. Ninapendelea kunyoa na huwa ninatumia muda zaidi ya masaa mawili nikinyoa nywele zangu. Pia huwa ninatumia wiki moja baada ya wiki nakuwa tena tayari naenda saluni.

Muda wabure huwa nautumia kupumzika. Huwa nina pumzika mda ule ambao ni wabure sina matumizi nao. Huwa nina pumzika kwa ajili ya maandalizi ya wakati mwingine ama siku nyingine ambayo nitakwenda katika shughuri zangu za kibiashara.

Nalinda faraga ya mtandaoni kwa kueka nywila ambazo ni za sirimno ambazo hakuna mtu yoyote anaweza kuzijua wala hakuna mtu yoyote anaweza kujaribu na kufahulu kuingia katika akaunti zangu.

Ninapenda msimu wa kiangazi katika mwaka kwani ni msimu ambao huwa nautumia katika kuendeleza mavuno kuvuna shambani na pia ni msimu ambao ninautumia kuuza mavuno niliovuna kwa ajili ya kupata pesa.